Kutembea ni shuguri laisi lakini yenye faida kubwa kwa afya ya mwili na akili. Kupitia kutembea mtu upata nafasi ya kupumzika, kufikilia na kufulaiya mazingila yanayomzunguka. Mimi binafsi napenda kutembea katika maeneo tulivu kama vile mitaani wakati wa asubui au jioni. Wakati uo, hali ya ewa uwa nzuri, sio ya joto kari na kuna utulivu unaonifanya, nijisikie huru na mwenye amani. Kutembea katika mazingila haya unisaidia kuondoa mawanzo mengi na kujitafakali. Pia napenda kutembea sehemu zenye miti na manzali ya asili. Kuona miti maua na kusikia sauti za ndege unipa fulaha ya kipekee mazingila haya ya asili unifanya niisi nipo karibu na mazingila niliokulia na kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo kutembea sehemu kama hizi unipa nguvu mpya za kuendelea na shugli zangu za kila siku. Vile vile napenda kutembelea maeneo ya ufukweni au karibu na mito. Kama vile baari mawimbi ya maji upepo mwanana na harufu ya baari unipa uturivu wa akili. Kutembea meneo haya unifanya nijiskie huru na mwenye fulaha. Asa baada ya siku ndefu ya kazi. Zaidi ya ayo, napenda kutembea na marafiki au familia. Kutembea pamoja utoa nafasi ya kuzungumza, kucheka, kushirikiana mawazo. Mazungumzo ya kawaida wakati wa kutembea uimalisha mausiano na kureta ukaribu kati ya watu Kwa upande mwingine wakati mwingine napendelea zaidi kutembea peke yangu kutembea peke yangu unipa nafasi ya kufikiria marengo yangu, kupanga mipango ya maisha na kujitambua zaidi. Na ni muda wa kujiuliza maswali na kujipa majibu bila usumbufu. Kwa ujumla napenda kutembea katika maeneo tulivu, maeneo ya asili, kalibu na mito, pamoja na watu ninawapenda au wakati mwingine napenda kutembea peke yangu. Kuringana na hari na muda kutembea kwangu sio tu alakati za mwili Bali ni njia ya kupumzisha akili na kujigenga kisaikolojia Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kutembea ni zawadi laisi lakini yenye samani kubwa Kila atuwa ninayoichukua unisaidia kuwa na afia bora, furaha na mtazamo chanya wa maisha. Kwa upande wangu, swali la unapenderea kutembea wapi? Mimi napenda kutembea katika maeneo yenye uturivu, maeneo yenye uoto wa asili, sehemu kama kwenye mito.

Mazingila ya kazi ni hali mausiano na mfumo unaomzunguka mtu akiwa kazini. Mazingila haya ya namchango mkubwa sana katika kufanya kazi kwa bidii, kwa fula na kwa ufanisi. Kwanza kabisa mazingila mazuri ya kazi uwanza naeshima kati ya wafanya kazi na viongozi wao. Pare ambapo watu wanaishimiana kusikilizana na kusamini mawazo ya wengine kazi inakua nyepesi na yenye amani. Mfanya kazi anayeshimiwa uisi kusaminiwa na hivyo ufanya kazi kwa moyo wote bila kulazimishwa. Pili mawasiliano mazuri ni jambo muhimu sana katika mazingila ya kazi. Mawasiliano ya wazi na ya kweli usaidia kuepusha migogolo kutoelewana na maneno mbali mbali ya uvumi. Viongozi wanapotoa maelekezo kwa uazi na wafanya kazi wakapewa nafasi ya kuuliza maswali au kutoa maoni kazi uwenda vizuri na marengo ufikiwa kwa ulaisi. Tatu usalama na usafi wa sehemu ya kazi ufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri sehemu ya kazi inapokuwa safi yenye muanga wakutosha na inawengiza hewa safi na pia vifaa salama Mfanya kazi uisi falajia na afya yake hulindwa. Hakuna mtu anaependa kufanya kazi maari penye atari uchafu mwingi au kwenye vitisho vya afya. Nne ushirikiano na mshikamano kati ya wafanya kazi. Uongeza ubola wa mazingila ya kazi Pare watu wanaposaidiana kushirikiana na kufanya kazi kama timoja changamoto upungua na mafanikio uongezeka kazi inapofanywa kwa umoja kila mtu anaisi kuwa sehemu ya mafanikiyo ya pamoja Tano, kutambua na kutasmini juhudi za mfanya kazi Kuna bolesha sana mazingila ya kazi kufanya kazi anapotambuliwa kwa kazi nzuri alioifanya Ata kwa maneno mazuri tu ya shukulani Anajiona, anasamani na ii humtia moyo wakufanya kazi kwa bidii, zaidi na kwa kujituma Pia usawa na haki kazi ni nguzo muhimu ya mazingila mazuri ya kazi. Wafanya kazi wanapochukuriwa kwa haki bila ubaguzi wajinsia kabila dini au ulafiki ujenga imani na amani kazini Aki uondoa chuki na hujenga mazingila ya kweshimiana. Zaidi ayo nafasi ya kujifunza na kujiendeleza ufanya mazingila ya kazi yawe bola zaidi. Mfanya kazi anapopewa mafunzo, ushauli au nafasi ya kupandishwa cheo kazi.

Je umewai kulima, kilimo ni moja ya shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu watu wengi wamekulia kwenye familia au jamii sinazo jihusisha na kilimo Mimi binafsi nimewai kulima na pia nimekulia kwenye familia inayojihusisha na kilimo na uzoefu huo umeniacha na mafunzo mengi ya maana. Nilipoanza kulima niligundua kuwa kilimo kinahitaji uvumilivu na bidii Kuanzia kuanda shamba kupanda mbegu kupalilia mazao kumwagilia adi kusubili mazao Yakomae yote yanaitaji muda na juhudi Hakuna kitu kinachokuja haraka kwenye kilimo na hilo lilinifundisha kuwa mvumilivu katika maisha kwa ujumla Pia, kulima, kulinifanya, nijisikie, karibu na mazingira. Unapokuwa shambani, unajifunza kuidhamini, ardhi, maji na mimea. Unaelewa umuhimu wa kutunza mazingira kwa sababu bila mazingira mazuri kilimo hakiwezi kufanikiwa. Kilimo pia kilinifundisha kuwajibika. Ukipanda bila kupalilia magugu yataota na kuharibu mazao yote. Ukisahau kumwagilia au ukichelewa mazao yanaweza kukauka kwa ukame Hivyo kulima unifanya nijifunze kupanga muda na kuwajibika kwa kazi niliyoianza Zaidi ya hapo kilimo uleta furaha na kuridhika Hakuna hisia nzuri kama kuona mazao yako yameota na kukua vizuri. Unapovuna unajisikia furaha kwa sababu umeona matunda ya jasho lako na matunda ya kazi yako. hAta kama mavuno muda mwingine yanaweza kuwa si mengi bado napata furaha ya juhudi nilizo ekeza. Kwa ujumla kulima sio tu shughuli ya kupata chakula bali ni somo la maisha unifundisha kuwa mwenye subira, kuwa mwenye juhudi na kuwa mwenye heshima kwa kazi ninayoifanya. Ndio maana naamini kilimo ni muhimu kwa kila mtu hata kama ni kulima bustani ndogo tu ya nyumbani. Kwa swali la jee umewahi kulima jibu langu ni ndiyo nimewai kulima na uzoefu huo umeniacha na mafunzo mengi ya maana Nilipoanza kulima niligundua kuwa kilimo kinahitaji vitu vivyatavyo kinahitaji uvumilivu na bidii, kinahitaji kuwajibika na pia kinahitaji kufanya kazi bila kukata tamaa Kilimo hakileti matokeo.

Je unapenda kukimbia kukimbia ni moja ya mazoezi laisi Lakini yenye faida kubwa kwa afya ya mwili na akili Watuwengi ukimbia kwa sababu tofauti wengine ukimbia kwa ajili ya kufanya mazoezi wengine ukimbia kwa ajili ya kujibuludisha na wengine ukimbia kwa ajili ya kujipa changamoto binafsi Mimi binafsi napenda kukimbia kwa sababu unisaidia kujisikia vizuli na mwenye kwanza kabisa kukimbia unisaidia kuhimalisha afya ya mwili nikikimbia mala kwa mala mwili unakuwa mchanga mfu moyo unafanya kazi vizuri na pumzi yangu inakuwa imara na pia kukimbia unisaidia kupunguza uchovu kwa kukaa sehemu moja kwa mdamlefu Asa ii usaidia sana kwa watu wanaofanya kazi za kukaa sehemu moja kwa muda mlefu. Pili kukimbia unisaidia kutuliza mawazo. Wakati ninapokimbia akili yangu upumzika. Ninasahau msongo wakazi, mawazo mengi na changamoto za kila siku kukimbia unipa muda wakuwa na mimi mwenyewe na kufikilia kwa utulivu kukimbia pia unifundisha kuwa na nizamu na uvumilivu siyo kilasiku mtu anajisikia kukimbia Lakini tunapojilazimisha na tukaendelea tunajenga tabia ya kutokata tamaa Kadri tunavoendelea kukimbia ndivyo tunavoona maendeleo kidogo kidogo Hata hivyo kuna siku ambazo sikimbii kwa sababu ya uchovu au majukumu mengine Ilo ni la kawaida. Muhimu ni kutambua samani ya kukimbia na kufanya pale inapoeze kana bila kujilazimisha kupita kiasi. Kwa ujumla napendelea kukimbia kwa sababu ni njia laisi ya kujitunza, ninjia ya kujenga afya yangu na akili yangu na ninjia ya kupata amani ya akili Ukimbia ni zoezi lisuloitaji vifaa vingi Lakini linamanufaa makubwa sana katika maisha ya kilasiku kukimbia unifundisha kuwa na nizamu na kuwa mwenye mvumilivu Sio kilasiku ninajisikia kukimbia Lakini ninapojilazimisha na kuendelea hii inanijengea tabia ya kutokata tamaa Nakadili navoendelea kukimbia Ndivyo navoona maendeleo na matokeo kidogo kidogo Je unapenda kukimbia Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu unisaidia kujisiki.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Mji ambao mimi binafsi ningependa kutembelea duniani ni mji wa Manila uliopo katika nchi ya Ufilipino. Kuna miji mingi mizuri duniani. Lakini mji mmoja ambao ningependa sana kutembelea ni Manila. Uliopo nchini Ufilipino. Manila ni mji mkubwa wenye historia tamaduni tofauti na maisha yenye mchanganyiko wa kisasa na wa zamani. Kwanza kabisa ningependa kutembelea mji wa manila kwa sababu ya utamaduni wake. Watu wa Ufilipino wanajulikana kwa ukarimu wao, furaha na upendo wao kwa wageni. Ningependa kujifunza jinsi wanavoishi, jinsi wanavozungumza na kuelewa mila zao na desturi zao za kila siku. Pili, Manila ina historia ya kuvutia. Kuna maeneo ya kihistoria kama majengo ya zamani, makanisa na sehemu zilizohifadhi historia ya nchi hiyo. Kutembelea maeneo hayo kungeniwezesha na kungenisaidia kujifunza zaidi kuhusu safari ya Ufilipino hadi ilipo leo. Pia ningependa kutembelea Manila kwa ajili ya chakula chao. Nimesikia kuwa vyakula vya kifilipino vina ladha ya kipekee na mchanganyiko wa tamaduni tofauti. Kuonja vyakula vyao vya asili kungekua uzoefu mzuri na wakukumbukwa kwangu. Zaidi ya hapo mji wa Manila ni mji wenye maendeleo na shughuli nyingi. Kuna majengo marefu, masoko, fukwe, zilizo karibu na maisha ya usiku yenye mvuto. Hii hunifanya nitamani kuona kwa macho yangu jinsi maisha yanavoendelea katika mji huo wa Manila nchini Filipino. Kwa ujumla, ningependa kutembelea mji wa Manila nchini Filipino kwa sababu ni mji unaochanganya historia, utamaduni na maisha ya kisasa. Ni mji ambao ninaamini ungepanua mawazo yangu na kunipa uzoefu mzuri na mpya wa maisha. Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Manila nchini Ufilipino. Ningependa kutembelea mji wa Manila kwa sababu ya utamaduni wake. Nimesikia kuwa watu wa Ufilipino wanajulikana kwa ukarimu, furaha na upendo kwa wageni. Hivyo ningependa kujifunza jinsi wanavoishi, kuzungumza nao na kuelewa mila na desturi zao za kila siku. Ningependa sa.

Mimi binafsi napendelea mahali pa kimya kuliko mahali pa kelele kwa sababu nyingi. Kimya kinanipa amani ya akili na nafasi ya kuzingatia mambo kwa utulivu. Wakati nipo mahali pa kimya naweza kufikiri vizuri kupanga siku yangu au hata kujiburudisha bila usumbufu kwa mfano. Wakati wa masomo au kazi kimya huniwezesha kuzingatia kwa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pengine sababu nyingine ni kwamba mahali pa kimya hunipa nafasi ya kujisikia huru na kutulia. Hakuna sauti nyingi zinazonitumia au kunikera na hivyo ni rahisi kuunda mazingira ya furaha ndogo. Hata ikiwa ni kwa muda mfupi tu. Wakati mwingine kimya hufanana na mapumziko ya akili. Ni kama kuosha mawazo, kuondoa msongo wa mawazo na kurudisha nguvu ya ndani mahali pa kimya pia hutoa nafasi ya kujitafakari Ninaweza kuzingatia malengo yangu, ndoto zangu au ata kushukuru kwa mambo madogo madogo ya maisha Hii ni tofauti sana na mahali pa kelele. Ambapo mara nyingi akili inasumbuliwa na sauti nyingi na hivo huwezi kuzingatia kwa undani. Kimya hufanya nishike kidogo kila kitu ndani ya moyo na akili zangu Aiza napenda mahali pa kimya kwa sababu pananiwezesha kusoma kuandika au kufikiria kwa kina zaidi ninaweza kuandika mawazo yangu au kusoma kitabu bila kuingiliwa Jambo hili ambalo ni ngumu sana hufanya mahali palipo na kelele nyingi Hii pia huniwezesha kupata ufahamu mpya, kuunda mawazo mapya na hata kuendeleza ujuzi wangu wa kimaisha Kwa kifupi napendelea mahali pa kimya kwa sababu pananipa amani, pananipa nafasi ya kutafakari na pia pananisaidia kufanya kazi vizuri na kuzingatia katika kazi. Mahali pa kimya ni kama rafiki yangu wa karibu anayenisaidia kuzingatia kile ni muhimu na kwe.

Kwa upande wangu, napendelea sana kununua vitu mtandaoni kuliko kuenda madukani kwanjia ya kawaida. Kuna sababu nyingi zinazofanya ununuzi wa mtandaoni kuwa chaguo bora kwangu. Na kila siku inaonekana kuwa raisi na yenye faida zaidi. Kwanza kabisa kununua mtandaoni kuna nipa urahisi mkubwa na faragha. Si lazima nitembelee maduka, nisubiri foleni au kushughulikia kelele nyingi za sokoni. Ninaweza kufika kwenye duka la mtandaoni popote nilipo, nyumbani, shuleni au hata nikiwa njiani. Na kuchagua bidhaa ni nazotaka kwa urahisi kabisa sababu nyingine ni kwamba kununua mtandaoni kuna nipa chaguo kubwa la bidhaa Mara nyingi bidhaa zinazopatikana mtandaoni ni nyingi zaidi kuliko zile za dukani Ninaweza kulinganisha rangi ukubwa, bei na sifa nyingine bila kufika sehemu tofauti Pia kupitia mtandao ninaweza kupata bidhaa zisizopatikana katika mjiwangu au hata katika nchi yangu Hii ufanya ununuzi kuwa wakuvutia zaidi na wenye kulidhisha Aidha kununua mtandaoni kuna nisaidia kulinda muda wangu Badala ya kutumia masaa, machache au hata siku nzima kutembelea madukani Ninaweza kutumia dakika chache tu kutafuta, kulinganisha na kuweka oda Baada ya hapo, bidhaa zinatolewa moja kwa moja na zinasafirishwa hadi nyumbani ninakoishi. Hii ni muhimu sana hasa wakati ninashuguli nyingi za shule au za nyumbani. Kwani huna budi ya kutumia muda kwa mambo muhimu zaidi kuliko kusafiri na kuenda dukani Hata hivyo napendelea kuwa makini ninaponunua bidhaa mbalimbali mtandaoni Ninangalia na ninahakiki bidhaa sifa za muuzaji na bei ili kuepuka matatizo kama bidhaa zisizo fanana na maelezo au kupotea kwa odayangu. Kupitia uangalifu huu na nunua mtandaoni nikiwa na usalama na uhakika wa kupata bidhaa yangu kwa wakati na bidhaa nilioichagua inakuja kwa ubora. Zaidi ya hayo mara nyingine ninaweza kupata ofa na punguzo ambazo hazipatikani dukani Jambo hili linaongeza thamani ya pesa yangu Kwa ujumla napendelea kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni njia rahisi siitaji kwenda dukani na pia kuna nipa chaguo nyingi na pia ninaokoa muda na mara nyingine naweza kupata punguzo labei kwa bidhaa ninayoi.